Ndiyo. Natumia video kwa wasiliano, lakini kwa makusudi na kwa nyakati maalum. Video hunipa nafasi ya kuona uso, macho na tabasamu. Lugha ya kimya ambayo maandishi hayawezi kufikisha. Kwa mfano, nikizungumza na mtu wa familia au rafiki wa mbali. Video huleta ukaribu, kama wa mezani, hata kama tuko mbali. Lakini siipendi kila wakati napendelea video ikiwa mazingira ni tulivu na kuna nafasi ya kusikilizana kwa heshima.

Tabia inayonichukiza ni ile ya kutokujali hisia za wengine. Hasa pale mtu anapozungumza bila kusikiliza. Huwa anapojibu kwa dharau kana kwamba maumivu ya mwengine hayana uzito. Kuna wakati nilishuhudia mtu akikatiza mazungumzo ya rafiki aliyekuwa. Akieleza jambo la kina. Akacheka na kubadilisha mada kana kwamba hakusikia chochote. Iliniumiza si kwa sababu ya maneno bali kwa sababu ya ukosefu wa heshima kwa hisia.

Mimi natumia muda wa mtandaoni kwa kiasi, sio mwingi na sio kidogo, bali kwa nia. Kwa kawaida, ni kama saa mbili hadi tatu kwa siku, nikigawanya kulingana na mahitaji. Asubuhi wangalia barua pepe na taarifa muhimu kwa dakika thelathini. Mchana, kama kuna kazi ya utafiti, natumia muda zaidi, lakini kwa vipindi vifupi, vilivyo na mapumziko. Jioni mara chache hutazama video za kutuliza akili kusikiliza muziki wa pole pole.

Nimejifunza kupunguza matumizi ya plastiki kwa kuchagua vitu vinavyodumu na vyenye uzito wa kiikolojia. Mfano, badala ya kutumia chupa za plastiki kila mara, nina chupa ya glasi au chuma ambayo uambatana nami kila siku. Katika soko, uenda na kikapu cha mkono kilicho sokotwa. Si tu kinapunguza plastiki, bali kina uzuri wa kitamaduni. Nyumbani napendelea kutumia viumbo vya kuhiffadhi chakula, vya glasi au chuma badala ya plastiki. Kila hatua ni ibada ya kuheshimu dunia.

Nashugulikia makosa kazini. Kwa kukubali kimya kimya ndani ya nafsi si kwa kujilaumu, bali kwa kutambua kuwa kosa ni sehemu ya ukuwaji. Kuandika kilichotokea bila kupamba wala kuficha kisha ujiuliza. Ni nini kilikuwa nje ya uthibiti wangu na ni nini kilikuwa ndani. Baadae, ninaweza kujua kwamba ni mwalimu wa utulivu, uwazi na hata uaminifu.

Kumbu kumbu nzuri. Ninayo kutoka utotoni ni jioni za mvua nyepesi nikiwa nimekaa ndani ya nyumba ya nyanya yangu. Sakafuni kwenye mkeka wa majani nikisikiliza hadithi za zamani. Nyanya alikuwa na sauti ya polepole yenye uzitu wa hekima na kila hadithi ilikuwa na arufu ya chai ya tangawizi na moto wa kuni. Nje mvua ilikuwa ikinyesha kwa utulivu ikigonga mabati kwa midundo ya kimya. Ndani kulikuwa na joto la upendo, harufu ya sabuni ya kufulia na sauti ya kuku wakirudi mbandani.

Kazi ninayoithamini, ni ya huduma na uwepo wa kweli. Kazi ambayo si tu ya kutimiza majukumu. Mbali ya kugusa maisha ya wengine kwa upole na heshima. Mfano kazi ya mlezi, mwalimu au mtaalamu wa afya naisikiliza kwa makini. Anayejali zaidi uto kuliko ratiba. Kazi kama hizo unikumbusha kwa dhamani ya kazi haiko kwenye mshahara tu. Mbali kwenye athari ya kimya unayowacha ndani ya moyo wa mwingine. Kwa hivyo.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya kimya, ya pole pole na yenye uzito wa kihemko. Si kwa haraka ya kozi au presha ya mitihani, mbali kwa njia ya ritua. Kusoma kitabu chenye maneno yaliopangwa kwa heshima. Kuandika kile ninacho hisi baada ya kujifunza au kutembea nikitafakari kile nilichosikia. Wakati mwingine hujifunza kwa picha, muziki au hata harufu ya mahali fulani. Kujifunza kwangu ni safari ya ndani, si tuu ya maarifa. Bali ukaribu na nafsi.

Naam, napenda kuimba hasa nyimbo za kiswahili, lakini si kwa jukwaa, bali kwa nafsi. Huimba wakati wa kuosha vyombo, nikiwa pekee yangu, au nikitayarisha chai, jioni. Sauti yangu si ya kushindania, bali ya kuambatana na hisia. Pia napenda nyimbo za polepole, hasa zile za jazz ya kimya, ambazo hujenga mazingira ya kutafakari. Wakati mwingine huimba mistari ya zamani niliyojifunza utotoni na pia kuunda sauti mpya bila maneno.

Mfanya biashara bora zaidi duniani kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni Elon Musk. Akiwa na utajiri unaozidi dola bilioni mia nne za marekani. Kwa mujibu wa orodha ya Forbes ya mwaka huu, Elon Musk ameendelea kuongoza dunia katika biashara na teknolojia katika kampuni zake kuu kama Tesla. Inewezadisha magari ya umeme, SpaceX inayojihusisha na safari za anga za juu na XCOP inayohusiana na teknolojia ya mawasiliano.

Ndiyoo. Natumia teknolojia ya sauti katika hali fulani. Hasa kusaidia watu kusikiliza, kuzungumuza au kuingiliana na mimi kwa njia ya sauti badala ya maandishi. Kwa mfano kwenye simu au kompyuta, unaweza kuniuliza maswali kwa sauti na mimi nikajibu kwa sauti pia. Ikiwa kipengele hicho, kimewezeshwa. Teknolojia hii hufaa sana kwa wale wanaopendelea kusikiliza kuliko kusoma. Au wanapokuwa safarini, jikoni, au hata wakifanya kazi nyingine.

Lengo la muda refu kazini ni kwa kuacha alama ya ukaribu na utu. Kuunda mazingira ya kazi yanayojenga usalamu wa kihisia. Uongozi wa huruma na nafasi za kupona kupitia kazi yenye maana. Na tamani kazi yangu iwe kama ibada ya kila siku. Si tu kutimiza majukumu bali kuguza maisha ya wengine kwa heshima na uwepo. Lengo hilo linajengwa kwa hatua ndogo kama kusikiliza kwa makini, kuandika kwa uwazi na hata kwa kuongoza kwa mfano.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Prophet, Chakaril Gibran. Si tu kwa uandishi wake wa kishairi, bali kwa uzito wa kimya uliomo ndani ya kila sura. Kitabu hiki ni mkusanyiko wa mafundisho wa maisha, kuhusu upendo, huzuni, kazi, uhuru na maumivu yote yakiwasilishwa kwa lugha ya kiroho na ya kutafakali. Sehemu ninayoipenda husema, your joy is your suru unmasked. Maneno haya unikumbusha kuwa furaha na uzuni ni ndugu. Zinatembea pamoja, zikifundisha kwa zamu.

Sipendi kurudi ujana kama kurudi nyuma. Lakini napenda kukumbuka ujana kama mahali pa mbegu. Mahali ambapo ndoto zilianza kuchipua, ambapo makosa yalikuwa ya dhahabu. Kwa sababu yalifundisha kwa haraka. Ujana ulikuwa na harufu ya mvua ya kwanza. Sauti ya ndoto zisizo na mipaka na mwanga wa matumaini bila masharti. Lakini sasa kuna uzito wa hekima, utulivu wa kujua kilicho cha kweli na uwezo wa kupenda kwa kina zaidi. Siwezi kurudi lakini naweza kuishi sasa kwa heshima ya kile kilichonilea.

Leo, kuna mawingu mengi. Joto la wastani na upepo wa kadri. Hali ya hewa ni tulivu na yenye unyenyekevu. Kwa mujibu wa taarifa za hivi punde, kuna mawingu mengi kwa sehemu kubwa ya siku. Hasa kuanzia alasiri hadi usiku. Asubuhi ilikuwa na joto la takriban. kumi na mbili degrees Celsius likipanda hadi ishirini na tatu. Kisha kushuka hadi kumi na sita. Pepo unavuma kwa kasi ya ishirini na tano hadi ishirini na moja. Hasa kutoka mashiriki na kaskazini mashariki.

Huyaweka kwa utulivu kwa kutumia ritua ya kimya mwanzoni mwa mwezi. Siku moja maalum ambapo hujifungia na daftari, chai ya tangawizi na taa ya jioni. Kwanza kuandika hisia za mwezi uliopita. Kilicho fanikiwa, kilicho umiza na kilicho nifundisha. Kisha huandika maneno matatu ya mwongozo kama uwazi, subira au ujenzi. Kisha huandika maneno na malengo matatu tu. Moja la kihemko, moja la kiutendaji na moja ya kiroho.

Muziki ambao niinaupenda ni ule wa mizigo ya kale. Ni muziki wa pole pole wenye maneno machache lakini uzito mkubwa Swahili balance uniguza sana. Sauti za wanamuziki kama zuhura swale au hata sinti binti sad huleta hisia za pwani za mapenzi ya kimya na hekima ya kizazi. Pia napenda jaze ya akustiki. Inaolia kama roho. Pia na inayotembea kama mvua ya jioni. Muziki huu si wa burudani tu bali wa kutafakari.

Huenda hospitali mara mbili kwa mwaka. Mara moja kwa uchunguzi wa jumla na mara nyingine kwa kufuatilia afya ya ndani au ushauri wa kimya. Si kwa sababu ya ugonjwa bali kwa heshima kwa mwili unaobeba maisha. Ziara hizo hunisaidia kusikiliza kile ambacho kimya cha mwili kinasema kabla ya kuanza kupaza sauti. Kama vile unavyotunza bustani kabla ya magungu kuota. Mwili unaohitaji kutazamwa kwa upole na Mapema. Kila ziara ni sala ya kujitunza si hukumu ya ugonjwa.